Napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi, lakini pia sikatai kabisa chakula chenye mafuta kwa kiasi. Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni chepesi tumboni na nibora kwa afya. Ninapokula chakula cha aina hiyo huwa nahisi mwili wangu uko mwepesi, sina maumivu ya tumbo na nahisi nina nguvu ya kutosha kuendelea na shughuli zangu. Chakula kisicho na mafuta hunisaidia kudumisha afya ya moyo na pia kuepuka kuongeza uzito kupita kiasi. Hata hivyo, wakati mwingine, napenda pia chakula chenye mafuta kidogo hasaa kwa sababu huwa inaongeza ladha na hunifanya nishibe vizuri. Kwa mfano, mafuta kidogo kwenye mboga, nyama au samaki hufanya chakula kiwe kitamu zaidi, lakini huwa najitahidi kula kwa kiasi nisizidishe. Kwa ujumla, najaribu kueka uiyano mzuri. Chakula kingi kiwe kisicho na mafuta mengi na pia mafuta yatumiwe kwa kiasi na yale yaliyobora zaidi. Kwa maoni yangu, kula kwa usawa hunisaidia kufurahia chakula na wakati huo huo kulinda afya yangu kwa mda mrefu.

Huwa natumia muda fulani mtandaoni, lakini huwa nachagua muda huo kwa makini ili usije unaharibu shugli nyingine muhimu. Kwa siku, huwa najipanga kiasi cha muda cha kutumia kwenye simu, kompyuta, au vifa vingine, kama kwa masomo, kazi, au burudani. Kwa mfano, napenda kutumia muda mtandaoni kwa kusoma au kujifunza mambo mapya kama vile habari, makala au mafunzo ya kielemu. Pia, mawasiliano na marafiki na familia kupitia ujumbe au simu. Pia, kwa burudani kidogo kama kuangalia video, fupi au muziki, lakini kwa muda mfupi tu ili nisiwe na upungufu wa muda kwa kazi nyingine. Huwa na jitahidi kutochukua muda mrefu sana mtandaoni kwa sababu kutumia mudamu mwingi kuna punguza umakini, kuna lazimisha kuairisha majukumu na pia mara nyingine kuna chosha akili. Pia napanga mapumziko ya kiji digitalia kama siku moja bila simu au kompyuta kwa masa machache ili akili ipumzike.